Mara nyingi nyingi mimi hucheza michezo na dada zangu au kaka zangu au watoto pia marafiki wakati wakupitisha muda ni rahisi kucheza nao michezo tofauti tofauti kama vile badminton mchezo wakucheza na paka mchezo ya kucheza na wanyama pia mimi hufurahia sana na kuburudika kucheza na watoto wetu.

Michezo ya olimpiki ninayoupenda zaidi ni mchezo wa futiboli. Napenda mchezo huu kwa sababu husaidia kufuraisha muda, kujenga afya kupitia mchezo yenyewe. Mchezo niliotazama wa olimpiki, ni mchezo uliokuwa japani na niliufurahia sana kutazama. Mchezaji ninayempenda zaidi ni mchezaji wa rugby nafurahia ninapocheza mchezo wa olimpiki.

Napenda kusoma gazeti kwa sababu gazeti hukupea habari unayohitaji bila kupitwa na chochote na kusoma kwa muda unaotaka habari nazo za mtandaoni hutolewa wakati mwingi mwingi saa moja za usiku. Kwa hivo mimi huona hafadhali kusoma gazeti kupitisha muda kusoma gazeti kuliko kusoma kuliko kungoja habari za mtandaoni.

Sera ya kampuni ninayoona ni muhimu ni sera ya kufanya kazi inavyofaa na ya kuhakikisha kila mtu anafanya kazi wakati unafaa na wakati vile mambo yanafaa kufanywa bila kupitisha muda na kwa wakati unaofaa na kusaidia wengine wasiojiweza au wasiojua ni vipi mtu anapaswa kufanya kazi.

Ndiyo napenda kujaribu chakula mpya au vyakula vipya kwa sababu hunipa testi tofauti tofauti na hunifanya kuchanganua na kufikiria vyema kuhusu chakula bora kwa sababu mtu ambaye hajaenda mahali mapya haezi jua chakula kipi kilichokizuri na kipi kilichokibaya. Ndiyo napenda kujaribu vyakula mpia sana.

Nagawanya taka zinazoweza kutupwa kwenye mashamba au taka zinazoweza kuwekwa na kuchomwa kwa sababu kunataka biodegradable na kunataka ambazo si biodegradable. Hivyo ndivyo natenganisha nataka biodegradable natupa kwenye mashamba nataka ambazo si biodegradable na zi choma au naziweka kwenye pipa ili zikatupwe mapipani.

Jambo linalo nifanya ni furahie za hidi ni kujaribu vitu kisha zinakuwa nzuri au kitu nilichojaribu kinaweza kufanikisha na kuleta mazao ambayo sikuwa natarajia. Na hiyo hunisaidia nifikiri na kujawa na furaha mpwito mpwito kwani si kitu nilicho kuwa nikitarajia kitafanyika.

Ninapenda kula ugali, ugali kwa samaki, ugali kwa mboga, ugali kwa mchele, ugali kwa nyama, ugali husaidia kukuliwa na vitu nyingi, na ugali huwa na ladha tamu, na hupikwa virahisi kuliko wali, kwa hivo ugali huwa raisi kupika, na huwa yenye ladha tamu kuliko wali.

Napenda viatu ambavyo ni vya kufurahisha na comfortable viatu kama vile akala. Akala ni viatu vya Kimaasai vinavyotengenezwa na raba ambavyo hukaa vizuri na pia hukua yenye nguvu na yenye kutoraruka ovyo ovyo.

Ninapenda kukula sukumawiki kwani suku mawiki huwa yenye afya, yenye kuboresha mwili, yenye kuzingatia dhana zote za mwili na yenye kuleta afya bora kama si, kama yenye kupikwa bila kolestro na husaidia kujenga mwili vizuri kiafya.

Nakachini hadi saa nne usiku, kisha kutoka hapo, ninajianda, ninakula kichakula chajioni, nava mavazi ya kulala, ninaomba na kusuali, nafanya yoga, ili nipate usingizi mwanana, kisha naangalia simu kwa muda muchache, badae namua kulala.

Zana zangu za kidijiti ni nazotumia kila siku ni zana za kufurahisha, zana za kupitisha muda, zana zinyazofanya kazi ziwe rahisi na kazi ziwe za kupendeza na kufurahisha zaidi. Zana hizo huni saidia kupitisha muda, kufurahisha na kufanya kazi ziwe za maana.

Kipaumbele muhimu zaidi kazini kwa mawasiliano ni kipaumbele kinachodumuisha uhusiano mzuri inasaidia kuongea na watu vizuri na inasaidia kudumisha kazi vizuri kwa wakati unaofaa bila kuharibu wakati na bila kufanya wengine wajisikie wenye kupoteza muda.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

Mitandao ya kijamii inanichukua muda mwingi niko pale kila saa naangalia watu wanachapisha nini je hii matumizi mazuri ya wakati sioni faida kubwa naona picha za watu na maisha yao mazuri nahisi vibaya lakini najua wanaonyesha sehemu nzuri tu sio uhalisia wote ninahitaji kupunguza muda huu labda nitaweka kikomo dakika thelathini kwa siku nitachapisha vitu vya maana sio kila kitu sitatafuta sifa za watu nitatumia muda wangu vizuri zaidi nitasoma vitabu na kuzungumza na familia. Maisha ya kweli ni umuhimu kuliko maisha ya mtandaoni.